Kitu kilichofanya nifurahi sana ni harusi yangu. Wakati nilifanya harusi yangu. Nilifurahi sana wageni walikuja walinifurahisha. Sherehe ilikuwa mzuri, tulikuwa tunasherehe, sherehe ilikuwa mzuri tulikula tulikunywa. Tukaonyeshana upendo na marafiki. Tukaonyesha upendo kutoka kwa wazazi wa bibi na wazazi wangu wakuonyeshana upendo. Hiyo ndio siku ya furaha yenye sitasahau maishani mwangu kabisa, sitasahau maishani mwangu kabisa, furaha, furaha tele.

Asali naipenda sana. Asali napenda ni muhimu kwa mwili. Ni nzuri sana. Ukieka kwa chai kuna ladha mzuri. Asali ni tamu sana. Asali ni tamu sana. Ila kupata hiyo asali ni ngumu. Nyuki zitakushambulia ukiendea hiyo asali. Ndio maana mimi huenda kununua asali. Asali ni mzuri, mimi huila. Ikona madini. Inanufaisha mwili. Na husaidia kufukuza magonjwa. Napenda asali.

Mimi nakumbuka mwalimu wa kiswahili Ju alikuwa anafunza vizuri. Ni mwalimu alikuwa na heshima. Ni mwalimu alikuwa hatuchapi. Mwalimu wa kiswahili. Nampenda sana. Yeye ndio mwalimu nakumbuka sana sana alikuwa mwalimu pole, mzuri, mwenye heshima. Ni mwalimu alikuwa anaheshimu walimu wengine alikuwa anajua kufunza vizuri alikuwa anatufunza vizuri. Tunapita mtihani. Yeye ndio mwalimu nakumbuka. Tena napenda.